Napendelea sana kula wali kulikoni ugali kwa sababu mimi ni mtoto ambaye nimelelewa katika visiwa. Kule visiwani kwetu, tumekuwa sana tukila wali kama chakula kikubwa tofauti na watu wa bara ambao hupendelea kula ugali. Napendelea kula wali kwa sababu wali ndiyo chakula ambacho kimekuwa kikipikwa sana nyumbani lakini pia kwa ukanda ambao nilikuwa naishi ni chakula ambacho kinapatikana kiurahisi sana. Kwa maana hiyo napendelea sana wali na aina nyingi za wali. Napenda wali mweupe, napenda wali wa sumini, napenda biryani, napenda wali wa pilau. Kusema ukweli, ugali imekuwa changamoto sana mimi kula hata nyumbani tulikuwa mara chache sana kupikwa ugali ila kadri ambavyo nimekuwa nikikuwa mkubwa. Nimejitahidi kula ugali, sio kwamba ugali unanidhuru hapana ila tu endapo tatokea ugali na wali nachagua kwanza wali ila endapo wali umekosekana basi ugali pia nakula kwa sababu ni chakula ambacho sio kwamba kinaniletea madhara yoyote katika mwili wangu hivyo basi, kati ya ugali na wali napendelea sana kula wali kulikoni ugali.

Vitu ambavyo vinafanya mazingira yangu ya kazi kuwa mazuri niendapo wateja watafurika dukani siku hiyo kwa sababu mimi kazi sana nafanyia dukani ni mfanya biashara. Hivo mazingira ya kazi ili yawe mazuri kwangu nipate wateja wakutosha. Waje, wanunue vitu, ni pate pesa. Hayo ni hicho ndo kitu cha kwanza ambacho kinafanya mazingira ya kazi yangu yawe mazuri. Lakini pia kitu cha pili ni chakula. Napenda sana ninapokuwa kazini niwe na chakula. Au urahisi wa kupatikana chakula, chakula cha kushiba. Lakini pia napenda vyakula vidogo vidogo, vya kutafuna, tafuna mara nyingi ambayo nakuwepo kazini. Hivo vinanipa mimi hamasa yakuendelea yakuwepo kazini pasi na kuchoka na kufurahia kazi yangu lakini pia napenda kuwa niwe karibu na huduma ya choo kwenda chooni kujisaidia hio inanifanya kuwa mazingira yangu ya kazi yawe mazuri kwa sababu mimi ni mtu ambaye napendelea kula mara kwa mara napenda kunywa maji mengi ninapokuwa kazini hivyo basi ninapokuwa karibu na choo inanipa urahisi kwa sababu kama tunavojua mtu unapokuwa nakula mara kwa mara ama unakunywa maji mengi hivyo basi hata mmengenyo wa chakula nao unafanyika kwa haraka na unahitaji mara nyingi kwenda chooni kujisaidia hivyo vitu hivyo ndio vinafanya sana mazingira yangu ya kazi yawe mazuri wateja kwa wepo wakutosha, wepo na chakula, wepo na vinywaji, niwe na huduma ya choo. Hivyo.